Ujuzi ningependa kujifunza ni uandishi. Kuandika sanaa inayoweza kuhamasisha watu, kuelezea hisia na kuandika hadithi zinazobaki katika akili ya wasomaji. Kuandika uandishi ni muhimu kwangu kwa sababu inaniwezesha kujieleza kwa njia ambayo ina maana. Inanisaidia kuchambua mawazo yangu na kutafsiri hisia zangu. Na pia ni njia nzuri ya kujishirikisha akldi na mawazo yangu na wengine. Inaweza pia kuboresha ujuzi wangu wa muwasiliano kwa ujumla. Nimejaribu kujifunza kuandika uandishi hapa awali lakini mara nyingi nilikosa muda au hamasi. Nimeandika vichapo kadhaa lakini si vingi na wakati mwingine nilihisi kuwa si vizuri ya kutosha. Hata hivyo napenda kujaribu tena. Nitatumia mbinu nyingine kujifunza. Kwanza nitahakikisha kuwa na muda wa kuandika kila siku, hata ikiwa ni dakika chache tu. Pia, nitajihusisha na madarasa ya kuandika au katika jamii zangu za mitaa. Kusoma vitabu kuhusu waandisi wa waandishi kutanisaidia kuelewa mbinu za kuandika tofauti.

Kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ili kujiandaa kwa mkutano ni kuelewa malengo ya mkutano. Ninajitahidi kufahamu ni nini kinachotarajiwa kufikiwa. Hii inanisaidia katika kujiandaa vizuri na kuhakikisha nina mawazo na maswali ya kujenga. Ninahakikisha kuwa nina taarifa zote muhimu na nyaraka zinazohitajika. Hii inaweza kujumuisha ripoti au hata ajenda ya mkutano. Ninajitahidi kuelewa maudhui ya nyaraka hizi ili niweze kujishirikisha kwa ufasaha. Ninajiandaa na maswali maoni nayohusiana na mada zinazotolewa. Hii inaniwezesha kuwa na mchango wa maana na inanisaidia kujenga mazungumzo ya kina. Ninajitarisha ninapofika kwenye mkutano na jitahidi kuwa na akili yangu wazi ya kuwa tayari kusikiliza kwa makini. Hii inanisaidia kuboresha mawasiliano na kuelewa maoni na mawazo ya wengine ili niweze kuelewana na kila ambacho mtu anasema na kutoa maudhui yangu.

Sehemu ambao mimi hutazama video sana ni YouTube. Ni chanzo kiku cha video video mbali mbali kutoka kwa vichekesho, mafunzo na hadi, makala ya kisiasa na nyimbo. Ninapenda kutafuta video zinazohusiana na maswala ninayopenda kujifunza kama vile uhandisi na ubunifu. Pia mimi ni shabiki mkuu wa Netflix, nimeweka nimeweza kufikiria mfululizo wa televisheni filamu na dokumentari Netflix inatoa maudhui mengi na mimi huwa na wakati mzuri nikitazama filamu za zamani pamoja na cinema mpya. Ningependa pia kuwataja vimeo ambapo wakati video za ubinifu na sanaa ni mahali pazuri kwa wasanii kuwasiliana na kuweza kufanya kazi zao. Natumia pia mitandao kijamii kama Facebook na Instagram kwa kuangalia video fupi huwa na fura kutazama video za burudani au za mafunzo za dakika chache ambazo hutibua mawazo yangu kwa urahisi TikTok pia ni mahali ambapo mi hupenda kutazama video za vichekesho na filamu fupi fupi ambavyo huniwezesha kujifurahisha.

Mimi hupenda kukimbia kwa sababu inaniwezesha kia uhuru na kuhamasika. Kukimbia kwenye mauambile kama vile bustani au mbuga za kitaifa huniwezesha kuungana na mazingira na kutoroka kutoka kwa mawazo ya akili ya siku mzima. Kukimbia kunanipa faida nyingi ni njia bora ya kuimarisha afya yangu na moyo na kuboresha ustani wa mwili aidha huwa napata hisia ya kutolewa kwa msongo wa mawazo na kukimbia. Kun nisaidia kujisikia tayari na mwenye nguvu. Kukimbia pia ni njia nzuri ya kujitunza kiakili. Inanisaidia kufikiria vizuri na kutafakari. Wakati wa kukimbia huwa na muda wa kujifanyia mazungumzo ya ndani na kuboresha mawazo yangu. Napenda pia kukimbia na marafiki au katika timu, kumbukumbu za pamoja na ushindani ni chatu cha furaha. Hii inaboresha hisia ya usishirikiano na kunifanya nijisikie sehemu ya jamii. Katika siku za hizi karibuni, nimetia malengo ya kukimbia mashindano mbalimbali. Nia yangu ni kujiweka kwenye changamoto na kuimarisha ujuzi wangu. Kukimbia kwenye mazingira tofauti kunatoa fursa ya kujifunza na kupata uzoefu mpya.

Mimi hujilinda kutokana na vitisho vya mtandao. Kwanza, nina hakikisha kuwa na maneno ya siri yenye nguvu kwa akaunti zangu za mtandaoni ninatumia mchanganyiko wa herufi kubwa ndogo nambari na alama za muandiko na kuepuka kutumia taarifa zinazoeza kupatikana rahisi kama vile tarehe za kuzaliwa ninachukua tahadhari na mawasiliano yangu natumia programu za usimbuwaji kama vile Whatsapp au Signal ili kuhakikisha kwamba mazungumzo yangu yanabaki salama. Nijiepusha na kuungana na mitandao isiyo salama au kutegemea wifi za uma bila hatua za usalama. Ninahakikisha kuwa na programu zote za vifaa viyangu zilizo sasishwa. Ili kueza kujiepusha na vitisho mtandaoni. Na jitahidi kujifunza kuhusu maswala ya usalama mtandaoni. Hii ina jumuisha kuelewa jinsi ya kutambua ulagai na mashambulizi ya mtandao kama vile fishing. Kujua dalili za hatari kuna nisaidia kuwa makini na kuchukua hatua stahili endapo nina kutana na vitisho. Najitahidi kueka taarifa zangu za kibinafsi salama ilikuweza kujiepusha na vitisho mtandaoni.

Mimi huhakikisha kwamba mimi na wenzangu tunaelewa malengo ya pamoja. Napenda kujenga maelezo wazi ya malengo hayo ili kila mmoja ajue kinachohitajika kufanikishwa. Hii inasaidia kudumisha mwelekeo mmoja na kuhamasisha kila mtu kuwa sehemu ya mchakato. Mwasiliano ni msingi ya ushirikiano mzuri. Ninafanya jitihada za kufungua njia za mawasiliano na wenzangu. Hii inaweza kuwa kwa kutumia barua za pepe. Mkutano ya ana kwa ana au hata programu za ujumbe wa papo hapo. Ninahakikisha kwamba kila mmoja anajua ni lini na jinsi anavyoweza kutoa maoni au maswali katika kazi ya ushirikiano ni muhimu kutoa na kupokea msaada. Ninajitahidi kusaidia wenzangu kwa kuwa na ufahamu wa uwezo wao wa jinsi wanavyoweza kuwasaidia. Vivyo hivyo ndipo tahari kupokea msaada wanapohitajika kwa ni njia nzuri ya kujifunza kutoka kwa wengine. Ninajitahidi kuzingatia nguvu za kila mtu katika timu. Tunapojifunza kutambua na kutumia uwezo wa kila mmoja tunapata matokeo bora zaidi. Hii inajenga hali ya heshima na kujiamini ambayo inachangia muktadha mzuri wa ushirikiano. Mwishowe, ninajitahidi kuwa na mtazamo chanya katika kukabiliana na changamoto katika mchakato wa ushirikiano, bado kuna tofauti ya mawazo na mabadiliko. Ninajaribu kutafuta suluhisho za pamoja badala ya kuishi kwenye migogoro hii inasaidia kuimarisha uhusiano na kuleta suluhu za ubinafsi.

Mimi huhifadhi data yangu kwa kompyuta yangu, kuhifadhi data nyingi za kibinafsi na kazi. Hata ninapoweza kuunda nyaraka, kuhifadhi picha na kueka maelezo muhimu. Ninatumia folda zinazo gawanywa vizuri ili kuwa na urahisi wa kupata faili zinazohitajika. Natumia huduma za wingu kama Google Drive na Dropbox kuhifadhi data zangu. Hii inaniwezesha kufikia taarifa zangu popote ninapokuwa bila kujali kama nina kompyuta yangu. Pia huduma hizi ni salama na zinawezesha zinaniwezesha kushiriki faili na watu wengine kwa urahisi. Pia ninafungua zile hifadhi za inje ili kuhifadhi nakala za data muhimu. Hii inaniwezesha kuwa na akiba ya vitu vyangu kama vile picha na video na nikitafutatafuta naweza kupata nakala nzuri ya vitu vyangu bila kuadhiri tarifa zilizo kwenye komputa yangu. Usalamu wa data ni jambo langu la kipaumbele. Ninahakikisha kuwa ninatumia maneno ya siri yenye nguvu na kuzuia huduma za huduma zangu kupotea. Pia ninapitia mara kwa mara mipangilio yangu ya data kuhakikisha kwamba data yangu inabaki salama. Kwa pande wa kazi ninahifadhi data muhimu kwenye mfumo wa usimamizi wa miradi. Hii inaniwezesha kufuatilia maendeleo na kutunza tarifa ambazo zinazo. Weza kusaidia katika uamuzi wa kibiashara.